Mambo ambayo nimefanya mara nyingi wikendi ni kwanza jambo la kwanza mimi huenda kazini sana sana siku ya Jumamosi ambapo ni siku moja ya siku ambayo nafaa kuwa kazini baada ya kazi yale mambo ambayo mimi hujishugulisha nayo ni kupumzika na familia na marafiki sana sana pia huwa tunapenda kutembelea mahali mpya na tofauti ili tuweze kupumzika.

Chakula ambacho mimi huwa nakila mara mingi kwa mchana ni ugali na sikumawiki. Wakati mwingine ile ugali na sukumawiki naongeza nyama tofauti tofauti. Naweza ongezea nyama ya kuku, nyama ya mbuzi, nyama ya ngombe ama wakati mwingine hata na nyama ya kondoo na nguruwe pia.

Jambo ambalo mimi hulifanya usiku kabla ya kulala ni kuhakikisha ya kwamba nimesoma kitabu angalau kurasa tano ama kumi kama inawezekana. Baada ya hapo mimi huhakikisha kwamba nimefanya maombi yangu ya kufunga siku baada ya hapo nahakikisha ya kwamba milango ya chumba imefungwa na kutoka hapo naweza endelea na kulala.

Jambo la kwanza ambayo mi ina nifanya ili kujitunza ni kuhakikisha ya kwamba ni naoga vizuri na kupaka mafuta kwa ngozi ili isiparare ama iweze kukauka. Pia nahakikisha ya kwamba mavazi ambayo naya vaa ni safi kila wakati. Pia na hakikisha ya kwamba na kunywa maji kwa wingi na lala usingizi wa kutosha angalau masaa manane kila siku.